Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mambo zaidi yanayo tokana na haya ni mazoezi ya mwili ni yepi? Mbona unafanya mazoezi ya mwili? Ni njia gani mtu anaweza jihusisha ili kufanya mazoezi ya mwili? Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki, siku ya jumatatu, alhamisi na jumamosi. Kwa sababu, hizo ndizo siku huwa napata wakati mzuri wakuweza kujihusisha na mazoezi ya mwili. U Unapo jihusisha na mazoezi ya mwili, mwili huu huwa kwenye hali nzuri. Unaweza jikuta umepuka magonjwa yanayo tokana na kutofanya mazoezi. Unaweza jikuta umeka kilo zako za mwili kwa katika laini mzuri. Hauna kile tunachokiita overweight kwa kizungu Unapo fanya mazoezi yako una una Ukifanya mazoezi yako vizuri Unapata mwili uko mchangamfu Haujakaa tu hivi tu yaani bure bure mwili uko mchangamfu.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Je, wema ni ni ni kitendo kipi? Unajihusisha aje na vitendo vya wema pale mjini au kijijini? Ni mewahi jihusisha katika tendo la wema la kusaidia wale wasiojiweza haswa, wale wasio na, wanaoishi kando ya barabara. Unapata wengine wao ni vilema, hawaezi tembea, nimewai jihusisha katika kuwasaidia chakula, nimewai peleka jihusisha katika kufanya mipango ya kupeleka nguo kwenye viumba vya watoto wasio na wazazi na wasio na nyumba, yani orphanage and children's home. Nimewahi jihusisha katika mambo hayo. Tendo lingine nimewahii jihusisha katika usafishaji wa viumba pale hospitalini kwa kujitakia tu yani voluntary work. Ndiyo.